Ndio ni mawahi kutembelewa ziwa nyasa. Napenda sana kutembelea mahali ya mito au maziwa. Kwa nimesha wahi kutembelea ziwa nyasa. Nikaenda nikaangalia mazingira. Nilitoka mimi na familia yangu. Tukanunua viungu kule. Tukanunuwa samaki, daga. Tukapata upepo mwanana. Tulitumia mda mrefu. Maanake tulikwenda tulifika ziwa nyasa ilikuwa kama saa nne hivi. Tulikuja kuondoka saa kumi na mbili ya jioni Kwa hiyo tulipata muda mzuri Wakubarizi, wakutembea tembea Mfukweni mwa ziwa, wakuchezea mchanga kuogelea, kurushiana maji Watoto wangu walipenda sana kuogelea Walifurahia kitendo cha kuogelea ziwani huwa wanatamani turudi tena ila sasa bado sujafata hela lakini nikipata hela nitawarudisha Walipenda sana michezo ya kwenye maji, kurushiana maji, ingawa ni hatari maeneo ya maziwa hayo ni hatari kwa sababu mtu anaweza akaenda na maji na wengi wanajikuta wanafariki huko kwenye maziwa katika harakati mbali mbali za kuogelea wengine wanaogelea wanaenda mpaka kina kilefucha maji Wanachukuliwa na maji wachache ambao wanakutana na hali kama hiyo Lakini walio wengi wanafurahia mazingira ya ziwa wanabarizi, wanapata burudani na mnahio na inashauliwa kwamba kukiwa na upepo mkali mtu usipende kuogelea ziwani nibora kuangalia tu maji ya navo mawimbi ya navo pigwa ya navo pelekwa na kurudishwa nikitendo ambacho pia nilikifuraihia nilikwa natazama mawimbi ya maji ya navo jiviringisha katika ziwa ya kitoka huko na kujirusha kati mpaka eneo la ufukweni, nilikuwa na furahia sana. Yaani, sijawahi kuona mawimbi, makubwa kiasikile, ndo niliona siku hiyo, nilipo tembelea ziwa, nyasa, na nilifurahia. Na ninapenda tena, nikipata na fasi tena, niweze kurudi pamoja na familia yangu, tukafurahie kando kando ya ziwa nyasa, tukafurahie kuogelea. Na kupata burudani nyingine nyingi, znazo patikana katika maeneo ya ziwa.